Wakati nahitaji msahada kazini nauliza wenzangu iwapo watanisaidia katika matukio kama kama kujibu maswali iwapo kama sikukuwa tarakilishi watanisaidia. Ama kama imewashinda sa zingine naendea meneja ama naendea mkubwa wangu ili anisaidie kutatua hizo matatizo yote.